Ndiyo, mimi napenda hadithi za ajabu sana kwa sababu hunifanya nitumie mawazo yangu na kufikiri vitu ambavyo si vya kawaida. Hadithi hizo hunichukua katika dunia tofauti, iliyojaa maajabu, vyumbe vya ajabu, uchawi ya matukio ya kusisimua. Napenda hadithi za aina hii kwa sababu hunifanya nijisikie kama ninasafiri bila kuondoka mahali nilipo pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa burudani wakati mwingene hadithi za ajabu hunifundisha madili muhimu kama ujasiri, uvumilivu na kufanya maamuzi sahihi kwa ujumla, hadithi za ajabu hunifanya nijisikie mwenye furaha kunipa matumaini na kunisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti na wa kipekee.